Ndiyo, ni nagawanya takazangu na hii si tu tabia ya kawaida bali ni mtindo wa maisha unaosaidia mimi, binafsi, jamii na mazingira kwa ujumla. Hebu ni kusimbulia story ndefu kuhusu jambo hili. Kila siku, ni napo amka asubui, moja wapo ya mambo ya kwanza ni nayofikiria ni jinzi nitakavyo tumia siku yangu bila kuharibu mazingira. Nilipo kuwa mdogo, si kujua umuhimu wa kugawanya taka. Taka zote zilikuwa zinawekwa kwenye mfuko mmoja. Maganda ya ndizi, karatasi, chupa za plastiki, mabaki ya chakula hata betri zilizo haribika. Lakini kadri nilivyo kuwa na kupata elimu nilianza kuelewa madhara makubwa ya tabia hiyo nilianza kujifunza kuhusu uchafuzi wa mazingira. Aswa uchafuzi wa ardhi na wa maji niligundua kuwa taka sizizopo tenganishwa. Nyingi huishia dampo bila kuchakatwa. Na baadhi kama plastiki uchukua miaka mingi sana kuoza, hapo ndipo nilipo amua kubadilika. Nyumbani kwangu nina viombo tofauti vya taka. Kuna chombo cha taka zinazo oza kwa mabaki, ya chakula, maganda, ya matunda na majani. Hizi huwa nazitumia kutengeneza mbolea kwa ajili ya bustani yangu ndogo. Mbolea hii unisadia kukuza mboga na maua bila kutumia kemikali. Na pia upunguza kiasi cha taka kinacho pele kwa dampo. Kuna pia chombo chataka zizo oza kama plastiki, chuma na glasi. Chupa za plastiki na ziosha kisha na zitenga kwa ajili ya kupelekwa kwa watu wanazo zikusanya kwa ajili ya kuchakatwa upia. Viuma na makopo mavihifadhi kando kwa ni navyo vinaweza kutumika tena badala kuishi dampo. Aina nyingine ya taka ninazo zingatia sana nitaka atirishi kama betri, balbu na vifaa vya ki elektroniki vilivyo haribika. Hizi siwezi kuzitupa ovio kwa sababu zinakemikali hatari. Huwa nazikusanya na kusubiri siku za ukusanyi maalum au kuzifikisha kwenye vituo vinavyo shughulikia taka hizo kwa usalama. Mwanzoni, watu wa nyumbani waliona kama ninajisumbua bure lakini pole pole waliona faida zake. Nyumba ilikuwa safi zaidi, harufu mbaya ilipungua na hata tulianza kupata kipato kidogo kupitia uuzaji wa plastiki na viuma. Zaidi ya hayo, tulijisikia fahari kwa kujua tunachangia kulinda mazingira yetu. Katika jamii yangu, nimekuwa nikizungumza na majirani kuhusu muhimu wa kugawanya taka. Baadhi yao wameanza kuiga tabia hii hasa baada ya kuona matokeo chanya. Nimegundua kuwa mabadiliko makubwa huanza na mtu, moja tu mwenye nia. Kwa jumla, kugawanya taka nijukumu la kila mtu, si kazi serikali peke wala mashirika ya mazingira tu. Nijukumu langu lako na la kila mwanajamii. Kwa kufanya hivyo, tunalinda afya zetu, tunatunza mazingira na tunahakikisha kizazi kijacho kitakuta dunia iliyo, salama na safi.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali wanazi na samaki wakukaangwa. Haswa samaki wa baharini. Hiki ni chakula ambacho hunipa furaha ya kipekee kila ninapo kila, si kwa sababu ya ladha tu bali pia kwa sababu ya kumbukumbu na hisia inazo niletea. Nilianza kupenda chakula hiki nikiwa bado mdogo, nilikuwa nikitembea jamaa zangu waliokua wanaishi karibu na pwani. Siku moja, shangazi yangu alipikia. Alinipikia wali wa nazi uliokua mweupe, wenye harufu nzuri ya nazi iliyochemshwa taratibu. Kisha akaanda samaki aliye kaangwa vizuri hadi akapata rangi ya dhahabu. Alinyeleza kuwa siri ya ladha nzuri ni kutumia nazi safi na samaki aliye vuliwa siku hiyo hiyo. Tangu siku hile, chakula hiki kilinikaa sana moyoni. Mahali ninapo penda kukila chakula hiki ni nyumbani, au katika vibanda vidogo vya chakula karibu na bahari. Napenda kukila nikiwa nimekaa sehemu tulivu, nikipata upepu mwanana wa bahari, nikisikia mawimbi ya kigonga ufukwe. Mazingira hayo hunifanya nikifurahia chakula changu zaidi, kwani ladha huonekana kuongezwa kwa sababu ya utulivu na mandhari. Kuhusu ladha yake, wali wa nazi huwa laini, wenye unyevunyevu, wakutosha na harufi yake huingia hadi moyoni. Unapouonja unasikia mchanganyiko wa utamu wa nazi na ladha ya chumvi kidogo. Samaki wa kukaangwa huwa mukavu kwa nje, lakini laini kwa ndani. Ukiwa na ladha halisi ya samaki iliozidiwa na mafuta nikichanganya wali samaki. Na kidogo cha kachumbari au pilipili mdomo wangu hujaa ladha tamu, chachu na pilipili kwa wakati mmoja. Mara ya mwisho nilipo kula chakula hiki, ilikuwa wiki chache zilizopita nilipokuwa safarini kutembelea rafiki yangu. Tuliamua kuenda kula kwenye mgahawa mdogo uliokua unaudumia vyakula vya asili. Nilipo hudumiwa saani yangu harufu ile ile ya zamani ilinijia. Ikanirudisha kwenye kumbukumbu za utoto wangu, nilipokila nilikumbuka wazi siku ile ya kwanza shangazi yangu aliponipikia chakula hiki. Kwa kweli yule aliyenitambulisha rasmi kwa chakula hiki ni shangazi yangu, yeye ndiye aliyenifundisha chakula si kwa ajili ya kushibisha tumbo tu. Bali pia ni njia ya kuunganisha watu, kuhifadhi utamaduni na kuleta furaha. Alikua akiniambia, ukila chakula kwa furaha, hata mwili wako hupokea nguvu zaidi. Kila ninapokula wali nazi na samaki nahisi utulivu na kuridhika. Chakula hiki hunikumbusha nyumbani, familia na nyakati nzuri. Ndio maana hata nikipewa vyakula vya gharama kubwa au vya kisasa. Bado nitachagua chakula hichi bila kusita. Kwa ufupi wali wa nazi si chakula tu kwangu. Ni sehemu ya maisha yangu, kumbukumbu zangu, na utambulisho wangu. Nakitamani, nakipenda na nina uhakika nitaendelea kukifurahia kwa miaka ijayo.

Kila asubuhi ninapo amka, kuna mfululizo wa mambo ninayofanya ambao umekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Sio ratiba tu ya haraka tu bali ni muda muhimu unawaonisaidia kuwanza siku yangu kwa utulivu. Kwa maandalizi na matumaini mapya, hebu ni kusimulie story ndefu kuhusu hilo. Kingele ya simu inapo lia mapema asibuwe, mara ya kwanza ninacho fanya ni kufungua macho pole pole na kuvuta pumzi ndefu. Kabla hata sijaondoka kitandani, hua nachukua sekunda chache kumshukuru mungu kwa kunilinda usiku mzima na kunipa siku nyingine ya kuishi tendo hiki, hunipa amani ya moyo na kunifanya nijiskie tayari kabiliana na changamoto za siku. Bada ya hapo, huamka kitandani na kunyoosha mwili wangu taratibu, usiku wakulala unifanya mwili kwa mzito. Hivyo, kunyoosha mikono, miguu na mgongo hunisaidia kwa kuamsha misuli na kurudisha nguvu. Kisha navaa vyatu vya ndani na kuelekea bafuni kunawa uso kwa maji baridi. Maji hao unisaidia kabisa na kuniondolea usingizi uliobaki. Nikiwa bafuni usafisha meno yangu kwa makini ninapo angalia kioo huwa na jikumbusha kuwa leo ni siku mpya yenye nafasi ya kufanya vyema kuliko jana. Baada hapo huoga au angalau kujipanguza ili nijisikia msafi na mchangamfu kabla ya kwanza shuguli nyingine. Bada ya kutoka bafuni, ufungua madirisha ili kuruhusu hewa safi ya asubui ingie ndani ya chumba, upepo mwanana na muanga wa jua la asubuhi unipa nguvu mpya. Wakati mwingine, husimama dirishani kwa dakika chache ni kisikiliza sauti za ndege na kuona watu wakianza harakati zao za kila siku. Kisha hujiandaa kupata kifungua. Kinywa, si mara zote huwa chakula kikubwa lakini huwakikisha sipati asubui bila kula. Wenda nikanywa chai uji au nikala mkate na mayai. Kula kifungua kinywa unipea nguvu za kuanza kazi au masomo bila kuchoka mapema. Baada ya kula hutenga muda mfupi kupanga ratiba ya siku kuangalia majukumu ninayo kuwa nimepanga kufanya kuamua lipi nianze nalo na kujipangia muda wa kupumzika pia. Hii husaidia kuepuka kufanya mambo kwa pupa au kusahau kazi muhimu. Kabla sijaondoka nyumbani huhakikisha mazingira yangu yako katika hali nzuri huaanda kitanda changu, kufagia au kupanga vitu vilivyo kuwa vimetawanyika. Nafasi safi hunipa akili tulivu na kunifanya nijisike mwenye nidhamu hatimae huva nguo ni nazo zifanya kwa shuguli ya siku hiyo. Uchukua vifa vyangu muhimu kisha hujitayarisha kuondoka. Nikiwa njiani huwa na mawazo chanya moyoni na nia ya kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu. Kwa ujumla, kila siku ninapo amka, si kuamka tu kutoka usingizini bali ni mwanza mpya wa safari ni wakati wa kujiandaa kimwili kiakili la kihisia ili kukabiliana na siku mzima ndiyo maana asubuhi yangu huwa msingi muhimu wa mafanikia yaa siku yangu yote.

Somo nililolipenda zaidi nilipokuwa shuleni ni kiswaili. Upendo wangu kwa somo hiili hau kukuja gafla bali ulikuwa taratibu hadi likawa sehemu muimu ya maisha wangu. Upendo wangu kwa somo hili hau kukuja gafla bali ulikuwa taratibu hadi likawa sehemu muhimu ya maisha yangu. Nilipokuwa bado mdogo kiswahili kilionekana kama somo la kawaida tu. Kama masomo mengine lakini kadri nilivyo endelea na masomo nilianza kugundua uzuri wake wa kipekee, nilivutiwa sana na maneno methali, nahau na mashairi. Kila neno lilikuwa na maana pana na kila sentensi iliweza kueleza hisia kwa njia ya kuvutia sana, mwalimu wangu wa kiswahili alikuwa na changam, na mchanga mkubwa katika kunifanya nipende somo hili. Alifundisha kwa bidii, kwa subira na kwa mifano halisi kutoka maisha ya kila siku. Alikuwa akitumiza kusoma vitabu vya hadithi, viwaya, tamtilia na mashahiri. Kupitia vitabu hivyo nilisafiri kwenye dunia nyingine bila kuondoka darasani. Nijifunza kuhusu tamaduni, mahadili na changamoto za maisha. Nilipenda sana vipindi vya insha na tungo za ubunifu. Ukupewa mada na kuandika mawazo yangu kwa uhuru, kulifanya nijisike uhuru na mwenye kujamini. Nilikuwa nikisubiri kwa hamu kuona mahoni ya mwalimu baada ya kusahishisha kazi yangu, alipo nisifia nilihisi faari na nikazidi kujituma. Kiswaili pia kilinisaidia kuwasiliana vizuri na watu. Nijifunza kuzungumza kwa ufasaha, kuandika kwa usahihi na kusikiliza kwa makini. Ujuzi huu ulinisaidia si shuleni tu mbali ata nje ya shule. Katika familia marafiki na jamii kwa ujumla. Katika mashindano ya shule mara nyingi nilichaguliwa kushiriki katika midahalo igizo na ushahiri hii ilinijengea ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu bila uoga kila nilipo simama mbele ya adhira na kuzungumza kiswaili sanifu nilisi kama ninawakilisha utamaduni na utambulisho wangu. Kumbukumu moja ninawe ipenda sana nisiku tulipoenda tamasha la luga suushuleni nilipata nafasi ya kusoma shahiri lilokuwa nimandika mwenyewe. Watu walipo nipigia makofi nilitambua kwa kiswaili sisomotu bali ni kipaji na zawadi niliopewa. Hata nilipo endalea na masomo ya juu upendo wangu wa kiswaili haukupungua. Niliendelea kusoma vitabu, kuandika na kujifuza zaidi kuhusu lugha na fasihi. Somo hii ilinifundisha si lugha pekee mbali pia nidhamu, uvumilivu na kufikiri kwa kina. Kwa ujumla kiswaili ndicho somo kilicho niguza mwe wangu zaidi. Kime nijenga kielimu kijamii na hata kihisia. Ndio maana nikikumbuka maisha yangu ya shule jina la kiswaili huja akilini kwanza bila kusita.